Mafunzo ya ujuzi wa mawasiliano, mafunzo ya teknolojia, mafunzo ya uongozi na usimamizi, mafunzo ya usimamizi wa muda na kazi, mafunzo ya maadili na taaluma, mafunzo ya afya ya akili na ustawi kazini.

Kati ya mgogoro, napenda kusikiliza kwanza nadhibitisha hisia zangu. Nazungumza kwa heshima nazingatia suluhisho. Nakubali tofauti. Nachukua muda kama. Inahitajika wakati mwingine kujitenga kidogo kufikiria.

Naoga mara mbili kwa siku asubuhi napotaka kutoka hakikisha nimeoga na pia wakati mwingine kama nimefanya zoezi ya baada ya kuoga tena akimaliza kufanya zoezi nitaoga na jioni wakati ambapo naenda kupumzika naoga pia.

Niliamka saa mbili kisha nikamtengezea mtoto chakula chake cha asubuhi nikakula chai na mkate nilianza siku yangu hiyo masaa manake nilianza kuangalia e-mails na nikawa na asubuhi njema.

Fizikia, fizikia inanifunza sheria za ulimwengu. Kujua jinsi, vitu vinavyo fanya kazi. Kama vile nguvu mwendo umeme na nishati. Inasaidia kuelewa teknolojia tuliyo nayo kila siku. Pia inapenda sana kuona kanuni. Zasayansi zinavyo tumika katika maisha halisi.

Nimewahi safiri Mombasa. Ile hivi sasa niko Nairobi. Na ile pahali pazuri ambapo nimewahi kwenda. Ni Westlands. Westlands ni kuzuri kuna mandhari mazuri na pia. Hewa safi.